Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu, mahali palipo safi na penye mwanga wa kutosha Napenda kazi isiyo na kelele nyingi, ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi ni muhimu kwangu Napenda pia heshima na mawasiliano mazuri kazini mazingira kama hayo hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa uwekaji wazi na kwa heshima. Napenda kusema kwa uwazi kile ninachomaanisha na pia kusikiliza maoni yao kwa makini. Wakati mwingine tunatumia simu, ujumbe mfupi au uso kwa uso kulingana na hali. Kwa ujumla mawasiliano yenye uwazi na ushirikiano hufanya kila kitu kuwa rahisi na cha kufurahisha.

Nakumbuka wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliowahi kutazama ukiwa ni mchezo wa finali ya World Series Zilikwa zinacheza timu mbili kubwa, New York Yankees na Los Angeles Dodgers Kilichonishangaza sana pale ni mchezaji alipiga home run ya mwisho kabisa dakika za mwisho za mchezo na kubadilisha matokeo ghafla Nilihisi msisimuko mkubwa. Moyo ukanidunda kwa kasi na nikajikuta nimesimama bila hata kujua Nikifikiria tena kuhusu wakati huo nahisi furaha, mshangao na napata heshima zaidi kwa jinsi besiboli inaweza kubeba hisia kali sana kwa muda mfupi.

Ndiyo, mimi hupiga kura kwa sababu ninaamini ni haki na wajibu wangu kama rayaa. Kupiga kura, kunanipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayoathiri nchi na jamii yangu. Hata kama kura moja inaonekana ndogo, ninaamini ikijumulishwa inaleta mabadiliko. Kila mara ninajitahidi kupiga kura kwa amani kwa kufuata sheria na kuzingatia maslahi ya ba, baadaye ya taifa.

Mimi hupanga kazi yangu mapema na kueka kipaumbele Huanzisha siku kwa kazi muhimu zaidi kabla ya kuchoka pia hupunguza visumbufu kama kutumia simu kupita kiasi Nachukua mapumziko mafupi ili akili ipumzike zaidi ya yote na jitahidi kulala vizuri na kujitunza kwa sababu afia nzuri hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndio napenda kunyo maziwa kunywa hasa asubuhi au kabla ya kulala kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na mwenye nguvu napenda maziwa kwa sababu ni yenye lishe na hunisaidia mwili wangu kwa imara Wakati mwingine hunywa peke yake na wakati mwingine naongeza kwenye chai au uji Kwa ujumla maziwa ni kinywaji ninachokipenda na ninachokidhamini katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, hunisaidia kuelewa tulikotoka na kwanini mambo yako jinsi yalivyo leo Napenda kusoma kuhusu matukio ya zamani, tamaduni na viongozi vyakale kwasababu hunipa marifa mapya historia hunifundisha pia makosa na mafanikiwa ya binadamu Jambo linalalo nisaidia kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi bora katika maisha ya sasa.

Ninakumbukumbu moja ya kutisha ambayo sikuweza kusahau. Nilikuwa katika barabara wakati mvua mkubwa. Ilinyesha ghafla na upepo ulipiga kwa nguvu. Miti ilitoboka na magari ya likuwa magumu kupita. Nilihisi hofu sana kwa sababu haikuwa raisi kutabiri nini kingetokea. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa kasi. Na kila hatuwa nilipofanya ilinifanya nihisi tahadhari zaidi. Ni kifikiria tena kuhusu wakati huo bado na hisi mshangao na hofu kidogo Lakini pia shukrani kwa kuwa nilinusurika salama.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazoshiriki Situmii nenosiri moja kwa akaunti zote na hubadilisha nywila mara kwa mara Pia huepuka kufungua viungo visivyo aminika na hutumia uthibitishaji wa hatua mbili inapowezekana Najitahidi kutumia mitandao ya kijamii kwa busara na hukagua mipangilio ya faragha ili kuthibiti nani anaeza kuona taarifa zangu.

Mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa kuchagua kutumia bidhaa zinazo weza kutumika tena. Kama mifuko ya kitambaa, chupa za maji zinazo weza kujazwa na vyombo vya vakula vinavyo weza kuoshwa. Pia hujaribu kununua bidhaa zilipo pakiwa kidogo au zinazo tumia karatasi badala ya plastiki. Pia ni najitahidi kutangeneza upya au kutumia tena plastiki nilizo nazo badala ya kuzetipa mara moja. Kwa kufanya hivyo na hisi nachangia kulinda mazingira na kupunguza uchafu wa plastiki.

Mimi hupanga orodha ya kazi muhimu ya siku hiyo. Naanza na kazi zenye vipaombele vya juu ambazo zinahitaji umakini zaidi. Kisha hupanga muda wa kila kazi ili nisije nikashindwa kuumaliza. Pia nahakikisha maeneo yangu ya kazi yamepangwa vizuri ili kusiwe na usumbufu. Hatimaye huanzisha kazi moja kwa moja nikizingatia mpangilio na nidhamu kwa muda.

Napenda kule ugali ingawa pia na kula wali mara kwa mara. Ugali hunifanya nijisike nimeshiba vizuri na inaenda vizuri sana na mboga, samaki au nyama. Napenda ugali kwa sababu ni chakula cha hasili na hunikumbusha nyumbani. Wali nao ni mzuri hasa ukiwa na mchuzi mzuri. Lekini kama nitalazimika kuchagua moja, ugali ndio chagua langu.